Jinsi ambayo naependa kupumzika nayo hutumia ni baada ya kutoka mazoezi ya yoga Mi hutumia huu muda kupumzika. Na kwa sababu nimetumia mazoezi kupani huwa mi unapata nimechoka. Sasa ningependa mwili wangu upumzike. Na napenda kupumzika sana. Baada ya mi kuchoka mwili ili kupumzisha mwili. Na kupumzika ni kuzuri unafanya mwili kuwa mzuri na kuwa mwenye nguvu.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda kuenda kanisa. Maana kanisa ni watoto wadogo. Yesu amesema waende kwake. Ichi ndicho kitu nilichopenda sana kuamuka asubuhi, kuoga. Na kuenda kanisani kubidiwa na kufunzwa madili mema ambayo yanatuelimisha.

Nikiwa kazini nashuglikia muda kwa kufanya kazi yangu kwa bidii, kujituma, kufanya kazi ionekane bora. Kazini natumia muda vizuli kufanya kazi kwa bidii na kuacha uvivu. Ili kazi iwe ionekane vizuli naichapa kwa bidii, kuifanya na kwa uzuli.

Kibinafsi mii upenda kula ugali. Maano ugali kulingana na kimila chetu. Ugali ndio wanaume wanafaa kula ili kupata nguvu kwenda kazi So napendelea ugali mano ugali huwana nguvu kuliko mchele awali. Naam.

Kitu ambacho mimi hufanya ilikulinda mazingira, cha kwanza ni kuelimisha watu uzuri na kuelezea uzuri na umuhimu wa mazingira umuhimu wa mazingira kama kutunza miti, ambao huleta mvua. Mimi napenda kuelimisha wananchi, kulinda mazingira kwa kutokata miti, kufanya usafi maana usafi ni uzuri.